Ninapenda kuwa mahali ambapo pa mechangamka, mahali ambapo watu wanafurahia, na mahali ambapo watu wanacheka, na mahali kama hapo ni mahali kama sherehe, sherehe za harusi, sherehe za kusherehekea shahada, na mambo kama hayo.

Kazini ninapendelea mazingira ya upendano, mazingira ambapo wafanyikazi wanapendana. Pia ninapendelea mazingira yenye heshima ambapo wafanyikazi tunaheshimiana sisi wote. Na pia napenda mazingira yenye inaonesha, kampuni inaonesha kuwa inajali wafanyakazi wake kwa kuwapatia ama kuwapongeza ambapo wanafanya miradi kwa ukamilifu.

Bila shaka ninapenda kucheza mchezo wa mpira wa miguu ambao ni kandanda kwa sababu nikona talanta kubwa katika mchezo huo. Nilianza kucheza nikiwa na umri wa miaka mitatu mpaka sasa bado nacheza mchezo huo na huwa unanifurahisha sana ninapoucheza. Kwa hivyo mchezo ambao mimi hucheza ni wa kandanda na mimi naupenda sana.

Kwa hii kazi yangu ya teknolojia, hii kazi ya kutengeneza programu, ningependa siku moja weze kutengeneza programu ambayo itasaidia watu wasiojiweza kupata kazi, kupata jambo la kufanya, ama kupata hata makao. Na siku moja pia ningependa kuweze kuanzisha kampuni yangu ya teknolojia, ambapo nitaajiri watu na nitafanya mambo makubwa kwa hii nchi.

Leo asubuhi niliamka saa kumi na moja na nusu, ambapo nilipiga mswaki kabla ya kukimbia mazoezi yangu ya kawaida ya asubuhi. Kisha baadaye nilikuja nikatengeneza staftahi, nikakula mayai kwa mkate, halafu nikateremsha na chai, halafu nikatoka, nikaenda bafuni, nikaoga, na nikaenda kazini. Nilihisi vizuri sana kwa kuwa nilirudia ule utaratibu ambao mimi hufanya kila asubuhi. Kabla kuenda kazini kwa hivo nilihisi vyema sana.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama, lakini, si mnyama wapori. Ni mnyama wa nyumbani. Nimefuga wanyama kama vile kuku, nimefuga nguruwe, nimefuga kanga, nimefuga kondoo, na nimefuga mbuzi, na pia, nimefuga umbwa, ambayo ni mnyama wa karibu sana na mimi.